Mtu ambaye aliyenifundisha jambo muhimu ni watu wengi kama mwalimu. Mwalimu ni mtu wa kwanza ambaye alinifunza mambo mengi na ambao ni ya muhimu. Mtu mwengine labda mzazi mzazi naye. Hufunza mtu mambo mengi na ambao ni ya muhimu na yanasaidia kukaanisha na watu huku inche. Pia pasta wangu ananifundisha mambo ya muhimu kuishi kwa utakatifu na kuishi na wanadamu wenzako.

Mimi najistawishi wakati wa likizo kwa kujiunga kwa makazi pale hivi nyumbani unasaidia wazazi. Pia kama ni likizo ndefu na labda huko shuleni pale utajihusisha kwenye kazi za kulipwa. Unafanya kazi pale kwenye duka, kwenye kampuni ili uweze kupata pesa ya kurudi shuleni. Ama pia unaweza kuwa kama uko na pesa mingi ya likizo unenda kujivinjari.

Mimi pangu natumia wi-fi kuliko data ya simu, data ya simu nilipo huku kenya data ya simu hiko juu, iko bei ghali. At least wi-fi, Wi-fi ukilipia mwezi unatumia ambayounahitaji unadownload chenye unataka kufika kwenye data status, huwezi Inakulimit kufanya vitu mingi. Na ningependa kusema hata kazi huwezi fanya na data ya simu lakini wifi, wifi atleast unafanya kazi yoyote ambao unaweza.